Nywele angalau mimi unyolea nywele zangu mara mbili kwa siku sababu asubuhi nikienda napooga, na jioni navarudi nioge nitengeneze ndipo sasa niingie kupumzika. Walau hiyo nisaidia kudhibiti nywele zangu vizuri zionekane zibaki zikiwa safi yenye kupendeza na pia kuhakikisha kuwa nywele zangu hazikui na wadudu, uchafu yoyote, inabaki zikiwa safi.

Ndiyo mi hupenda maua haswa maua hufanya sherehe au tukio lolote kufana na kuanekana kung'aa zaidi maua inapotumeka. Maua hufanya siku iwe nzuri na pia hata kama sherehe haikuwa ya kufana taonekana ya kupendeza na kumetameta kwa sababu tu ya maua.

Vitu vingi vinanifanya nifurahie ama nicheke. Kwanza, siku yangu ikiwa nzuri. Pili nikiwa nimetembelewa na rafiki ambaye ni rafiki wangu wa karibu sana tatu, huyo rafiki yangu wa karibu anapenda ucheshi hasa hunifanya nicheke lingine kenye inanifanya nicheke mtandao unapo, angalau naangalia vituko kwa mtandao ambavyo ni vya kuchekesha.

Napenda kusimamiwa, samahani napenda kusimamia kuliko kusimamiwa sababu kusimamiwa ina sheria mingi na pia itabidi umekubali hizo sheria. Na mimi nimesimamiwa kwa muda mwingi, pia natamani pia nisimamie angalau, pia mimi nipande cheo, nisimamie watu nijue venye naeza kuwaongoza, nijue venye naeza kuwasimamia vipi sheria nitakazozifuata.

Nchi yambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Marekani agalau ni nchi ambayo ina mandhari nzuri ina imekuwa kimaendeleo njia ziko sawa, maendeleo kuhusu njia. Teknolojia, usalama uko sawa, nyenzo za kusafiri ziko juu yani ziko zile za hali ya juu, ngalau mfano hizi matatu. Alafu pia, huko nikiweza kusema kule nchi hiyo ina serikali nzuri hakuna mambo na wizi wizi, usalama upo vizuri, mambo na wizi hakuna, ubakaji, iko chini, ngalau usalama upo kutosha.